Naam, kwa kweli siwezi weka picha zangu sana mtandaoni. Mara mingi na ambapo naeka picha zangu mtandaoni ni kwa siku ambayo ninasherehekea tukioka kama siku ambayo niliyo zaliwa ama kwa wakati ambayo ni meenda safari na marafiki ama familia yangu.

Kwa siku nachaji kifaa changu maramoja, maranyingi jioni usiku kabla ya kulala, lakini siku ambazo natumia kifaa changu sana kwa video mitandao ama kupiga picha mingi naweza kuchaji marambili kwa siku.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya The Path of Happiness, ni filamu ya action na niliona miezi miwili iliyopita na ni filamu ambayo inanifurahisha kwa sababu inaonyesha jinsi uvumilivu, bidii na matumaini yanaweza kushinda changamoto kubwa na ninapenda kuiona tena.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea mara chache hasaa kwenye miradi ya kusaidia jamii ya watoto kwa mfano kusafisha maeneo ya shule au jamii, kufundisha watoto masomo ya msingi au kusoma hadithi, kushiriki kwenye kampeni za msaada au chakula au nguo kwa wenye wanao hitaji.

Kitu kilicho nifurahisha sana nilimsaidia jirani ambaye alikuwa na shida ya kubeba bidhaa n zito kutoka sokoni. Siku chukua kitu chochote lakini kuona uso wake ukitabasamu baada ya msaada wangu ilinishangaza na kunifia furaha tele tele moyoni mwangu.

Ningependa kujifunza kupika kama mtaalamu kwa sababu nikipika kama mtaalamu nitajua kupamba chakula mbinu za kuandaa chakula na mchanganyiko wa ladha bado sijaanza lakini nitaanza kwa kuangalia filamu katika mtandaoni na nitaanza hivi karibuni wiki ijayo.

Napendelea shati kuliko tishati kwa sababu shati ukivaa shati unonekana mtu, mtu nadhifu, mtu msafi na mtu mwenye heshima, unaweza kuivaa ofisini kwenye mikutano na hata sokoni na hata na unaivaa na sketi ama suruali.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo siwezi kusahau ni wakati wa michezo na marafiki, siku za mapumziko, michezo ya mipira na michezo ya ndani zilikuwa zinanijaza furaha darasani. Pia napenda wakati wa shughuli za sanaa, mashindano ya kuimba, ya kucheza na kuigiza tamthilia.

Natumia masaa manne mtandaoni kwa masaa ya kwanza kama lisaa limoja na tumia kuangalia barua pepe au kufanya utafiti kwa kutumia programu zinazo hitajika kwa kazi. Kutazama maoni na video za burudani hii linaeza kuchukua lisaa li moja kwa masaa ma.

Napenda kufuata mfereji wa tv unaotoa mchanganyiko wa habari na burudani kwa mfano CNN kwa sababu napenda kufuatilia habari za dunia. National geographic au discovery channel napenda kuona kuhusu wanyama na sayansi kwa ujumla.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kupumzika. Hapa ni pahali pazuri ambapo naweza kupumzika, kusoma vitabu na kuangalia filamu. Vifa vilivyo pale ni vifaa vya starehe kama kochi la kupumzika, taa za kupumzika na taa tulizi ambazo zinanipa amani.

Kitu cha kwanza ni kukagua kazi zilipo naangalia kazi za hiyo siku na chagua kazi za muhimu za kwanza kazi ambazo ni muhimu zaidi na za mapema ndiyo naanza mapema kwanza.

Zana za dijiti ambazo natumia kila siku ni kama simu ya mkononi kuwasili na marafiki zangu ama na familia yangu. Pia natumia kompyuta kwa kazi zangu na kuandika na kuoana filamu au masomo mtandaoni. Na pia natumia app ama diary.

Harufu ambayo ninaipenda moja ya harufu ambayo naipenda ni harufu ya mauwa kama waridi na inanifanya nijisikie nikiwa tulivu na furaha mara moja. Napenda harufu ya chakula kinachopikuwa nyumbani kama vile chapati, mayai au tangavizi au keki ya chokoleti.

Rafiki wangu wakaribu sana zaidi tulipatana naye shuleni. Tulikuwa tunasoma naee katika darasa moja. Kile ambacho nilimpenda na kumtambua kama rafiki wakweli ni mtu ni mtu ambaye ninge mwambia chochote bila aibu na mtu anayesikiliza na kunielewa na kunisaidia pale ni na po hitaji.

Mambo ambayo napenda kufanya na marafiki zangu ni kutembea ama kuenda mahali pamoja na ama kama pale bustani, mbuga au sehemu za burudani, tunafurahia mazingira pamoja nao. Tunapenda kuhudhuria burudani, kuangalia filamu michezo ama hata kushiriki michezo ya video pamoja.

Napenda kusikiliza muziki, muziki mzuri wa utulivu unanisaidia akili yangu kupu mzika na ku na kurefusha mafikira, kuzungumza na wenzangu, mara nyingine napenda kuongea kidogo na wafanya kazi wenzangu kucheka au kushirikina mawazo manogo ya burudani.

Ndiyo ni napenda kukimbia kwa sababu kufurahia kuki sababu za kufurahia kukimbia ni nyingi, kukimbia inasaidia moyo na mapovu kufanya kazi vizuri, huimarisha misuli na kufanya nijisikie nguvu zaidi.